Kikubwa ninachopenda kuhusu mtaa wangu, cha kwanza ni usalama. Unaweza zunguka unaweza tembea unaweza fanya kazi zako kwa amani unaweza fanya vitu vyako unaweza aja kitu chako mahali na kikabaki salama na unaweza kukaa mahali ata saa saba saa nane za usiku bila wasiwasi wowote, usalama wake huwa hali ya juu kabisa, una amani, hauna kelele na hauna usumbufu.